Unapiga picha mara ngapi? Kupiga picha kwangu si jambo la bahati mbaya wala la kufanya kwa sababu ya mtindo tu. Kupiga picha ni njia yangu ya kuhifadhi kumbukumbu, kueleza hisia na kuangalia dunia kwa jicho tofauti. Ninapoulizwa unapiga picha mara ngapi jibu langu si rahisi kusema kila au mara chache. Nijibu linaloitajima maelezo kwa sababu mara ngapi napiga picha kutegemea hali yangu ya hisia. Mazingira niliopo, tukio, umuimu wa wakati kwa ujumla napiga picha mara nyingi kuliko watu wengi wanavyodhani lakini pia kuna nyakati napita kila siku kupiga hata picha moja kwa siku za kawaida napiga picha angalau picha moja hadi tano kwa siku hasa kwa kuitumia simu mara nyingi bila kupanga hizi huwa picha za mazingira niliopo kitu kilichonivutia ghafla, hali ya hewa, chakula, barabara, anga au mwanga wa jua Sipigi picha kila siku kwa sababu lazima bali kwa sababu ninaona kinachonigusa mach au hisia siku ambazo sipigi picha kabisa kuna siku pia napita siku nzima bila kupiga picha Hasa nikiwa nimechoka au nikiwa na mawazo mengi katika siku hizi akili yangu inakuwa imeja sitamani kushika simu na napendelea kuhishi wakati huo bila kuhifadhi hizi ni siku chache lakini zipo na nimeziheshimu kwa sababu pia kutopiga picha ni aina ya kupunguza kiakili kupumzika kiakili Wakati wa matukio maalumu kama sherehe, safari, mikutano ya kifamilia, matembezi, arusi, kumbukumbu za kipekee napiga picha mara nyingi sana katika siku kama hizi naweza kupiga picha 20 au picha hamsini hata zaidi ya picha mia moja kwa siku kwa sababu sitaki kupoteza kumbukumbu Unajua siku hiyo, haitajirudia na nataka baadae nikumbuke hisia za wakati huo Kupiga picha kwa ajili ya kumbukumbu binafsi sehemu kubwa ya picha ninazopiga si za kuweka mtandaoni Si za kuonyesha watu ni za mimi mwenyewe Napiga picha ili nikumbushe mahali nilipokuwa hatua niliopitia, mabadiliko ya maisha yangu Kwa mfano picha ya chumba nilichokuwa nikiishi picha ya barabara niliokuwa napita kila siku picha ya daftari, kitabu au skrini ya kazi hizi ni kumbukumbu ndogo lakini zinakuwa na maana kubwa baadae Kuna nyakati ninapiga picha nikiwa na furaha, nikiwa na uzuni, nikiwa na mawazo mengi Wakati mwingine sipigi picha ya uso wangu bali Anga lenye mawingu, jua likizama, kivuli changu, kitu kimya Hini kwa sababu picha hunisaidia kueleza hisia ambazo siwezi kusema kwa maneno ni kama kuandika shajara lakini kwa macho Kuna nyakati napiga picha kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya ushahidi, kwa kumbukumu ya kikazi katika mazingira haya, napiga picha kwa makusudi nahakikisha ziko wazi, nazipanga vizuri Hapa napiga picha si kwa hisia bali kwa lengo Mara ngapi natagemea kazi lakini kuna wiki ninaweza kupiga picha kila siku na wiki nyingine hata sitapiga moja Sipigi picha kila kitu kwa ajili ya mitandao ya kijamii kwa kweli asilimia ndogo tu ya picha zangu huenda mtandaoni Naweza kupiga picha thelathini lakini nichapishe picha moja au tatu tu Hii ni kwa sababu sipendi kushare kila kitu Napenda kuchagua kilicho na maana Napendelea ubora kuliko wingi na pia kupiga picha kwa kutumia simu dhidi ya kamera Kwa sasa napiga picha nyingi kwa simu Kwa sababu iko karibu kila wakati kamera hutumika zaidi kwa matukio maalumu au wakati nimejiandaa kimawazo Hivyo kwa simu napiga picha mara nyingi zaidi hata mara kadhaa kwa siku Kwa kamera napiga picha mara chache lakini kwa umakini mkubwa Kuna vipindi napiga picha sana hasa Nikiwa na furaha, nikiwa na msukumo Nikiwa katika mabadiliko ya maisha Kuna vipindi pia napiga picha chache sana hasa Nikiwa na msongo, nikiwa na changamoto Nikiwa nataka kimya Hii inaonyesha kuwa Kupiga picha kwangu Huwakishi hali ya ndani ya maisha yangu Mara nyingi napiga picha bila uso yangu konekana Kwa sababu sita kila picha iwe kuhusu mimi Napiga mikono, migu, kivuli vitu Hii inanipa uhuru wa kungalia dunia bila kujionyesha sana Kupiga picha kama kumbukumbu ya mabadiliko Napiga picha kabla na bada mabadiliko ya mazingira, mabadiliko ya maisha Kwa mfano na mahali kabla hijabadilika. Hali ya hewa kabla ya mvua. Maendeleo ya jambo fulani. Hii huniruhusu kuona maendeleo. Kujikumbusha nilikotoka. Kupiga picha na nidhamu. Simpiga picha wa kubahatisha kabisa. Kuna nidhamu fulani heshima ya wakati. Na pia nasita kupiga picha bi kila dakika.